Nilipo anza kufanya kazi kwanza nikifika huwa naangalia ile maswala maslai yenye niko kama ni mazuri na hakuna kitu ambacho kinaeza sababisha inaeza sababisha maumivu yote. Kama kuna jambo kama hilo ninalitoa. Jambo la pili ni kuangalia kuwa zile mashini ambazo zinatumika kama zinafanya kazi na ziko katika hali mzuri. Kama kuna tatizo yote inarekebishwa kabla ya kuanza kazi. Ya tatu, ni kuangalia na hile kazi itafanyika, kama itafanyika na watu wangapi.

Mimi hupenda mikutano ya kujifunza, inayolenga kupata maarifa mapya, mawazo mapya au ujuzi vile vile mikutano ya kupanga na kutatua matatizo ambapo watu wanajadiliana kwa utulivu na kutafuta sulu kuna mikutano wa tatu ambao napenda mikutano wenye malengo wazi ambapo huwa najua kwanini nimekuja na kwanini natarajiwa.

Tunda ambalo linanipendeza sana ni tikitiki maji kwa sababu lina rangi ya kuvutia jano nje na nyekundu ndani lenye harufu nzuri na ladha tamu ya kupendeza pia ni lenye maji mingi linapasha mwili nguvu na uume mwingi kwa maji hasaa wakati wa joto ni rahisi kula na linapendeza sana kwa watoto na watu wazima.

Napenda sana kutumia maneno kwa uwazi na heshima. Kutoa maelezo yangu kwa maneno rahisi na wazi, ili wengine waweze kuelewa. Huwa naepuka lugha ya kukashifu au maneno yanayoweza kuumiza hisia. Vile vile huwa natumia ishara za mwilini. Kama vile kutambasamu, kumukabili mtu huso kwa huso. Na kuonyesha ishara ya kufikiria hufanya mawasiliano yangu uwe rahisi.

Sipendi kupika kabisa kwa sababu kupika kunaweza kuwa na kazi kubwa hasa ikiwa inahusisha kuandaa chakula kusafisha baada ya hapo na kuandaa sehemu vile vile ukosefu wa muda kwa sababu kazi ni mingi hivyo kupika inachukua muda na nguvu jambo linalo nichukiza vile vile ukosefu wa talanta au ujasiri wa kupika ninaweza kujisikia sijui kupika vizuri au kupikia chakula kisichovutia. Hii inanifanya nisipende kupika.